Mimi ninapenda sanaa ya muziki. Muziki unafurahisha, muziki unaunganisha watu wa mataifa mbali mbali. Hata kama huelewi lugha fulani lakini kupitia muziki unaweza ukaufurahia na ukajikuta unaipenda jamii hiyo.

Somo la sayansi ninalolipenda ni biolojia. Biolojia ni somo la sayansi la viumbe hai. Somo hili ni somo mtambuka ambalo linahusisha binadamu, pamoja na mimea. Somo hili linasaidia sana mtu kujitambua na kutambua viumbe hai vilivyo katika mazingira yanayomzunguka.

Mimi ninapenda sana mkate wa mchele. Hasa mkate wa mchele wa kumimina. Naipenda mkate huo kwa sababu unapikwa kwa njia ya kuokwa viwani na moto kidogo na mchanga. Huwa ni mtamu sana. Nakumbuka marehemu bibi yangu alikuwa anapenda kupika mkate wa mchele wa kumimina kila jumapili. Na huwa tulikuwa tunakunywa chai na mkate tunapotoka kanisani.

Huwa ninajifunza mambo mapya kwa kutumia nyenzo mbalimbali, kama vile kutazama video, kusoma vitabu na kusoma kozi mbalimbali hasa kozi zinazotolewa mtandaoni. Na pia ninaposoma huwa naweka ratiba thabiti ambayo inaniwezesha kusoma vitu hivyo vipya. Na pia natenga muda wa kurudia ili kuimarisha kumbukumbu zangu.

Mafunzo ambayo yamenisaidia vizuri kazini ni mafunzo ya vitendo. Mafunzo hayo napewa ufundishaji kazini walio kuwa na ujuzi na walio kaa kazini kwa muda mrefu wanakuwa wanatufundisha ambayo ndiyo kwanza tumeanza kazi. Pia mafunzo ya kielektroniki yamenisaidia sana kwa sababu vitu vingi viko mtandaoni na mtu unaweza kuvisoma. Wakufunzi wanasaidia sana kufundisha kazini. Mbinu hizi zinanisaidia sana kwa sababu zinahakikisha ninafanya kazi kwa usalama na kujenga ujuzi kupitia uzoefu wa vitendo na elimu rasmi kwa kufunza.

Ndiyo, mimi ni napenda muziki wa jadi. Muziki wa jadi unafundisha na kufanya watu tujue asili zetu. Kwa sababu, hadithi hizo zina maudhui, mazuri, zina jumbe nzuri, na pia hata mwonekano na mavazi yao ni mazuri sana. Watu au waimbaji wa muziki wa jadi huvaa nguo za asili kwa mfano vitenge, kanga, nguo zilizoshonwa, kwa ukili, pia manyoya ya ndege mbalimbali na ngozi za wanyama mbalimbali. Miziki hii huwa ni mizuri sana kwa sababu hata vifaa vya muziki wanavyovitumia ni vya asili. Kama vile ngoma zeze pamoja na marimba.

Mimi ninapenda wanyama pori. Hasa ninapenda twiga kwa sababu ni mrefu sana, ana rangi mzuri sana, na pia ni mnyama ambaye anayewakilisha nchi ya Tanzania kwa sababu ya urefu wake anaonekana ni mnyama ambaye ana maono, mbeba maono. Na pia ninampenda tembo. Tembo ni mnyama mkubwa ambaye miguu yake haitoi kishindo. Hii inanifanya nizidi kumpenda zaidi.

Mnyama ambaye ninatamani kumfuga ni mbwa. Pia mnyama mwingine ambaye ninatamani kumfuga ambae ni mnyama pori ni swala. Ninapenda na ninatamani kumfuga mbwa kwa sababu tabia za mbwa ni nzuri sana. Kwanza ni mlinzi mzuri na pia anapenda watu. Pia mbwa huwa anaweza wakakutadhalisha pahali panapotokea hatari. Na pia huwa ninapenda kutazama mbwa anapokua amenasa kwenye mtego wowote kama vile kamba au waya au amekula mfupa ambao umemkaba anavyohangaika kutoa. Huwa inanichekesha sana. Mnyamapori wakufu ambaye ninatamani kumfuga ni swala kwa sababu swala ni mzuri, anakula tu majani na pia siyo msumbufu. Na ana rangi za kuvutia.

Mimi ninapenda harufu ya maua na manukato. Ninapenda maua rozi na maua ya jasmini. Hata manukato yaliotengenezwa kwa kutumia maua hayo, ndiyo ninayapenda zaidi. Ninakumbuka wakati nilianza kuyapenda manukato yenye harufu ya maua hayo. Ni kwa sababu mama yangu alikuwa anayasifia sana yana harufu nzuri na yanamtambulisha mtoto wa kike. Kumbukumbu hii inanifanya kila ninapojipulizia manukato hayo nimkumbuke mama yangu na kuona bado anaishi katika maisha yangu. Huwa ninajihisi furaha sana ninajipulizia manukato yenye harufu ya maua ya rozi na jasmini.

Mazingira ya kazi ninayo ya pendelea ni mazingira ambayo kwanza tunamawasiliano mazuri baina yangu na wafanya kazi wenzangu pamoja na uongozi. Pili, mazingira nayo ya pendelea ni mazingira ya kushirikishana kazi pamoja na masuala ya kawaida ya kijamii. Kingine nachokipenda ninapenda mazingira ya kazi ambayo ofisi na uongozi mzima unathamini na kutambua mchango wangu na kupewa pongezi pale ninapofanya vizuri. Hii inaleta motisha na ari ya kufanya kazi kwa weledi sana.

Mpira wa baseballi ni mpira ambao unacheza sana bara la ulaya. Nchi za Afrika mchezo huu bado haujulikani sana na hauna wafuasi wengi. Na kumbuka nchini Tanzania mwaka ishirini ishirini na tatu timu ya taifa ya baseballi ilikuwa ikicheza. Siku hiyo kulikuwa kuna mvua sana. Niliona wachezaji wakionyesha uwezo wao walicheza hivyo hivyo na mvua kubwa na waliweza kucheza mpira vizuri.

Ndiyo, mimi ninapenda sana kupika. Mama yangu ndiye alinifundisha kupika. Ninapenda sana kupika na watu wakila chakula ambacho nimekipika huwa wanafurahi sana. Chakula ninachopenda kupika ni wali, ugali, pilau, nyama, samaki, mboga za majani.

Uwezo ni nao tamani kuwa nao, ni uwezo wakubadilika na kunyumbulika. Kubadilika na kunyumbulika katika maswala ambayo ni ya kiteknolojia. Nikipewa kazi ninaweza nikaifanya kwa ufasaha hata ambayo haihusiani na taaluma yangu. Ni naweza ni kaifanya vizuri na kwa ufanisi. Pia, ningependa kuwa na uwezo wakua kiongozi mwenye ushawishi. Ili kuwa kiongozi mwenye ushawishi ni lazima niweze kuhamasisha wengine, kushauri, weka timu welekezi na pia ubeba lawama na maono ya watu ni nao wangoza.

Nchi ambayo ningependa kuitembelea ni Indonesia hasa. Bali. Bali iko nchini Indonesia kwa sababu inavivutio vingi vya kitalii. Ni pazuri sana, ningetamani kwenda katika nchi hiyo na niende bali nikaone maporomoko ya maji, nikaone tembo wakiwa kwenye maji. Siku ya kwanza niliposikia kuhusu nchi hiyo nilifurahi sana. Hata watu wajamii ya huko ni wakarimu na wanapenda asili yao.

Hali ya hewa ninayoipenda ni hali ya hewa ya baridi lakini baridi isiyo kali sana. Hali ya hewa ya baridi ni nzuri na inakufanya mtu ufanye kazi kwa ufasaha. Hautohisi joto kali, utatulia na utakuwa mwenye nguvu, hata ukifanya mazoezi wakati wa jioni na asubuhi. Hali ya hewa ya joto, kali msimu wa kiangazi huwa inasababisha watu kubabuka na jua na kuwa weusi sana na pia kutoka jasho jingi na kali.

Ninashughulikia muda wangu kazini kwanza kwa kupanga majukumu yangu vizuri. Naangalia nina kazi ipi, ipi yenye uharaka na ipi yenye dharula ili nizifanye vizuri na kwa wakati. Pili, ninatenga muda wa kupumzika na kula chakula cha mchana. Tatu, huwa ninatenga muda wa kushirikiana na wanatimu wenzangu ili kujadiliana maswala ya kikazi ili kuongeza ufanisi kazini.

Mimi ninatumia Wi-Fi. Ninapenda kutumia Wi-Fi kwa sababu huwa ina uwezo wa kupakua programu nyingi kwa muda mfupi na pia malipo yake siyo mengi na makubwa kama data ya simu ya kawaida. Wi-Fi inakuwa ina uwezo mkubwa wa kuniwezesha mimi kufanya vitu vingi katika mtandao. Hivyo, wifi inanisaidia sana katika matumizi yangu ya simu pamoja na vifaa vingine vya kielektroniki.

Mimi huwa ninashughulikia udhaifu wangu kazini kwanza wa kuweka mikakati muhimu ambayo inaweza kunisaidia kuitekeleza. Pili, hukubali maoni ya watu wengine wanayonipa na kuyafanyia kazi. Na pia kukubali changamoto hiyo ili niweze kuifanya kama chachu ya maendeleo. Pia kuomba msaada kwa watu wenye uwezo mkubwa zaidi yangu ili wanifundishe changamoto hiyo ambayo inanikabili ambayo inapelekea kuwa udhaifu kwangu katika kufanya kazi.

Kinywaji cha baridi ninachokipenda ni juisi. Hasa juisi ya nanasi ikiwa ya baridi. Juisi ya nanasi ni nzuri sana na ninaipenda sana. Huwa ninaichanganya na kusaga pamoja na tangawizi pamoja na iliki. Huwa inakuwa nzuri sana.

Hapana, mimi siyo mpenzi wa kuangalia nyota. Ni mara chache sana huwa naangalia, labda nikiwa nje wakati wa usiku, nikiwa nimekaa na ndugu, jamaa au rafiki, ndipo ninaweza kuziangalia.

Kitu kinachonipa motisha kazini kwanza ni kuthaminiwa na mchango wangu kutambulika. Pale ninapofanya vizuri, ninapenda kuambiwa. Na pale ninapokuwa nimekosea, ninapenda kuambiwa ili nijifunze. Na pia kinachonipa motisha kazini, ni pale ninapofanya kazi kwa bidii na kushirikiana na wenzangu na kuona matokeo mazuri.

Kinywaji ninachopenda hunywa asubuhi ni maji ya moto ni lioyachemisha kwa kuchanganya na manjano, tangawizi, pamoja, na limao, na mbegu za chia. Huwa ni napenda kunywa mchanganyiko huo kwa sababu unasaidia kusafisha mfumo wa chakula. Baada ya kunywa maji ya moto ya mchanganyiko huo, huwa ni nakunywa pia chai. Ninapenda sana kunywa chai ya rangi, yenye mchai mchai, amdalasini, nailiki.

Mimi nina mahusiano mazuri na wazee wangu. Kwanza huwa wazee wangu wananishauri vizuri. Mfano baba yangu, pamoja na bibi yangu wamekua ni watu wananishauri sana katika vitu vingi ya kimaendeleo pia huwa wakinifariji pale ninapopitia changamoto yoyote.

Mimi huwa nasaidia jamii yangu, kwanza kwa kuhudhuria shughuli zote za jamii kama vile msiba na sherehe mbalimbali. Pia kushirikiana katika usafi wa mazingira, ulinzi shirikishi, pia ninaisaidia jamii yangu kwa kutoa msaada wakisheria bure. Hasa kwa wale minawaona wenye uhitaji. Kama vile wajane na wanandoa ambao wananyanyasika na watu wanaounyanyaswa na wazazi wao.

Ndiyo, mimi ninapenda kukimbia. Ninapenda mazoezi ya kukimbia kwa sababu ya nanifanya, ninakua, ninakili, ilio sawia, siku nzima, na pia kukimbia, ninakua, ninafanya mazoezi yote kwa pamoja, kama vile, mikono, miguu, pamoja, na tumbo. Mazoezi hayo ni mazuri sana. Na pia, muda mwingine ninapochoka huwa na tembea.

Mimi ni msichana na pia sina ndevu. Lakini mimi ninapenda wanaume wenye ndevu. Kwa sababu ndevu zinawafanya wawe na muonekano wa kitofauti na pia ni rahisi kuwatofautisha na wasichana. Kuna wanaume wengine ambao hawana ndevu unaweza ukahisi ni wasichana wakiwa kwa mbali. Hivyo basi mimi napendelea ndevu kwa sababu ndevu ni moja ya utambulisho wa jinsia ya kiume.

Ndiyo, mimi ninapenda kuzungumza kuhusu siasa. Kwa sababu, siasa ndiyo maisha yetu ya kila siku. Kusoma kwetu ni siasa, kupata maendeleo kama vile miundombinu, barabara, shule, vituo vya afya, zote hizo ni siasa. Kwa sababu, viongozi wanaongoza katika sekta hizo nilazima wawe wanasiasa. Hivyo basi, ukiwa unafatilia siasa, unaweza kujua ni kiongozigani ambaye atekelezi majukumu yake kiongozigani ni mlarushwa na ni kiongozi ambaye ameleta maendeleo katika jamii yake kama vile alivyo kuwa akijidadi katika sera zake alipokuwa akiomba kura.

Mimi ninatumia simu yangu zaidi kwa kuwasiliana. Hasa kwa kutumiana jumbe fupi na watu mbalimbali na pia kwa kuongea kwa mazungumzo kupitia simu yangu. Mimi huwa ninapenda sana kuzungumza kuwa pigia simu wazazi wangu, waduguzangu, mchumba wangu, pamoja ninapenda kuandika jumbe fupi fupi. Na pia ninatumia pia simu yangu katika kuangalia mitandao ya kijamii nini kinachoendelea duniani. Hivyo inanisaidia kujifunza mambo mengi. Hayo ndio matumizi yangu makubwa katika simu yangu.

Mimi huwa nauyanisha kazi na maisha yangu binafsi kwanza kwa kuweka mipaka. Lazima niweke mipaka katika kazi na maisha yangu binafsi. Natenga muda wa kuwa na familia na pia natenga muda wa kufanya kazi. Na pia sipendi kujadili maisha yangu binafsi wakati nikiwa kazini. Natenga muda wa kuwa na familia na pia natenga muda wa kufanya kazi. Hivyo huwa ninajaribu sana kuweza kutofautisha jambo gani niliongea wakati gani na kwa muda gani. Na pale ninapokuwa na msongo wa mawazo aidha kazini au katika maisha yangu binafsi basi ninatafuta suluhu wa kuongea. Kama ni swala la kazini, nitamtafuta mtu wa kazini tuzungumze. Na kama ni maisha binafsi, ninaweza nikawatafuta ndugu jamana marafiki tuzungumze.

Tabia ninayoipenda kwa wengine ni tabia ya kujitoa kwa mtu na unyekevu. Mtu anapojitoa kwako anaonekana ni mtu wa thamani na anakujali. Na pia unyekevu ni muhimu wa sababu mtu anayejinyenyekeza anaweza akakusaidia katika shida na raha, anakuwa na nidhamu na pia anakuwa na upendo na kujali watu wote.

Mimi huwa ninafanya kazi ya ushirikiano na wengine kwanza kwa kuwasiliana. Lazima mimi na wenzangu tuwe tuna mawasiliano mazuri na pia tuwe na lengo moja la kufanya kazi hiyo. Tatu huwa tunatenga muda wa kujadili jambo hilo. Kwa kufanya hivyo inatusaidia kuelewana na pia kuheshimu mawazo ya watu wengine. Huwa sio mtu wa kuvunja moyo watu wengine na mawazo yao. Mawazo yote huwa nayaheshimu na tunayajadili kwa pamoja ili kuweza kupata suluhu katika kazi ambayo inatuhitaji tufanye kwa pamoja.

Kitu ni nachokipenda kwenye shirika langu kwanza ni ari ya kufanya kazi, wote kuwa na malengo sawa ya kusaidia matatizo yote ya kisheria na kuwa shirika ambalo inafahamika na kuheshimika dunia ni kote na ukanda wote wa Afrika mashariki. Na pia kwa kufanya kazi kwa ushirikiano shirika letu, huwa tunasaidiana sana na kujaliana katika kila hali na mali.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ujuzi wakusuka, kusuka nywele. Ujuzi huu ninaweza kuupata kwa kuenda saluni zakike na kuangalia watu wanavyoweza kusuka na mimi nikajifunza. Ujuzi ni muhimu kwa sababu ujuzi wa ususi unaweza unaraisisha maisha. Pia ninaweza nikajisuka mimi mwenyewe na pia nitakapokuwa na familia ninaweza kumsuka mtoto wangu wakike ili kupunguza gharama na pia saluni nyingine wanakua wanamikono michungu na hivyo mtoto anatoka vipele kichwani. Ndiyo ni mewai jaribu kujifunza ujuzi hii hapo awali. Kidogo ninaweza nikasuka mabutu. Njia ya kujifunza ninaweza nikaenda saluni au ninaweza kuenda chuo cha ufundi. Na pia kupitia teknolojia ninaweza kuangalia ujuzi huu na nikaweza kusuka kupitia mtandao.

Hapana, mimi sipendi chakula cha haraka. Kwa sababu chakula cha haraka huwa kina virutubisho vingi na mafuta mengi ambayo yanaweza yakaleta magonjwa. Hivyo, vyakula vya haraka huwa ninakula mara moja moja sana pale inapohitajika. Mimi ninapenda kula chakula ambacho kimepikwa vizuri nyumbani au katika midi hawa kilichofuata mlo wote unaotakiwa mtu ale ili aweze kupata mlo kamili.

Ndiyo, mimi huwa natoa sadaka na pia natoa michango. Huwa natoa vitu vyote, hivyo. Sadaka huwa natoa kanisani pia michango huwa natoa kanisani na kwenye uhitaji na jamii inayonizunguka. Kama vile, kama kukiwa kuna misiba, huwa natoa michango. Kama kukiwa na sherehe, kama vile harusi, huwa nachangia pia. Na michango mingine ya kijamii kama vile ujenzi wa shule huwa na shiriki pia.

Mandhari nzuri niliyowahi kuona ni mandhari ya milima ambayo kuna rangi ya kijani sana. Mimea yake na nyasi zina rangi ya kijani. Kuna ndege warukao wenye rangi nzuri za kupendeza. Mandhari hiyo niliiona katika Milima ya Uluguru mkoani Morogoro nchini Tanzania. Pia mandhari nyingine niliyowahi kuiona nzuri ni fukwe. Fukwe za bahari ya Hindi. Mandhari hiyo niliiona nilipoenda Zanzibar. Maji yanaonekana yana rangi ya buluu nzuri, na samaki walikuwa wakipita. Bahari hiyo, fukwe zake zilikuwa ni safi sana zenye upepo mwanana.

Hali ya hewa ya leo ni nzuri, kuna jua la wastan, na pia ninajisikia vizuri, hakuna baridi wala joto. Ila mimi huwa ninapenda hali ya hewa ya baridi. Nimevaa fulana kwa sababu hali ya hewa ni nzuri, na wala hainichoshi. Ndio ninapenda aina hii ya hali ya hewa kwa sababu jua lake sio kali na pia bado kuna upepo nzuri. Kwenye hali ya hewa kama hii, huwa ninapenda kupumzika ndani, kutazama, video na pia kusoma.

Kumbu kumbu mzuri ya shule nilionayo nikipindi nasoma elimu ya kidato cha tano na cha sita. Nimesoma shule ya wasichana inayoitwa dakawa sekondari ilioko mkoa wa morogoro. Shule ile ilinipahamasa ya kusoma, ilinikutanisha na watu, na pia niligombea uongozi na nikawa kiongozi wa taaluma. Na nilifaulu sana. Niliweza kupata tuzo ya uwandishi bora wa insha.

Ndio mimi huwa ninanunua vitu kwa kutumia simu. Kuna programu ambazo zinaniwezesha kununua vitu kama vile programu ya Alibaba, Aliexpress, huwa ninanunua bithaa zangu kupitia programu hizo. Na pia huwa ninaagiza chakula kupitia programu inayoitwa Piki. Hiyo programu inakusaidia kuchagua vyakula kutoka kwenye migahawa mbali mbali na hata kufanya manunuzi ya vitu vya nyumbani na wanakuletea mpaka nyumbani kwako. Teknolojia imeweza kurahisisha kazi. Kuliko mtu angeenda yeye mwenyewe, sokoni, au angesafiri kwenda kufuata bidhaa. Nchi jirani au marekani, lakini kupitia simu na programu zinaweza kufika mpaka nchi uliyoko na kupata mzigo wako kama ulivyouagiz vizuri.

Pale ambapo ninakua na mgogoro na mtu kwanza uwa sipendi kuchukua maamuzi ya haraka au kuwa na hasira. Kwanza ninataka kutafakari kuona kama uwo mgogoro unauzito au ninaweza nikakaa kimia na kuendelea na maisha yangu. Kama mgogoro huo unaweza kutatulika kwa mazungumzo, basi nitamuita mtu ambaye nina mgogoro nae na kuweza kuzungumza ili tuweze kupata suluhu.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu. Huwa ninapenda kubuni vitu mbali mbali kwa kufikiria hasa katika taaluma yangu au kwa kuangalia teknolojia kupitia mitandao ya kijamii. Ubunifu unasaidia kufanya kazi kwa juhudi. Kwa mfano, kama nilikuwa nimezoea kufanya kazi kwa kuandika kwa kalamu, lakini ninaweza nikaandika kwa kutumia kompyuta na pia nikaweza kueka urembo katika barua yangu. Huo ni ubunifu ambao mtu hawezi kufundishwa darasani. Ni lazima mtu uweze kujiongeza ili kuendana na teknolojia na dunia ya sasa.

Mimi ninapenda chakula kisicho na mafuta. Huwa napendelea sana vyakula vya kuchemsha, yaani michemsho. Kama nyama, nipike tu michemsho chukuchuku. Huwa napenda kuweka na vyaze au ndizi, dania na nyanyabchungu, karoti na hoho. Huwa inakuwa chakula kina ladha ya asili na kitamu sana.

Mimi huwa ninalinda faraga yangu mtandaoni kwanza akaunti yangu haiko akaunti ya uma ni akaunti binafsi. Mtu kunifuatilia ni lazima anitumie ujumbe wa kuomba kuwa mfuasi wangu. Pili huwa sipendi kueka vitu vyangu vingi vya siri mtandaoni. Mtandaoni huwa ninaweka vitu vya kawaida ambavyo havina madhara hata badaye vikija kuonekana.

Somo nililopenda shuleni ni somo la kiingereza kwa sababu mimi lugha yangu ya kwanza ni Kiswahili. Hivyo, kiingereza nilikuwa napenda kujifunza. Ili niweze kuwa mtu wa kimataifa. Niweze kuwasiliana na watu wa mataifa mengine. Na nilikuwa ninafaulu sana somo hili. Mpaka leo ninaweza kuongea kiingereza kizuri na kuwasiliana vizuri na watu wengine ambao wanajua lugha hiyo.

Rafiki yangu wa karibu zaidi anaitwa Beatrice Akoli Mbilini. Rafiki huyo tulikutana shuleni, chuo kikuu. Wote tulipangiwa bweni moja. Tulishirikiana katika vitu vingi. Kusoma pamoja, kula chakula pamoja, kufurahi pamoja, kwenye huzuni pia tulikuwa pamoja. Kinachomfanya awe rafiki yangu wa ukweli ni amekuwa msiri wangu, tunasaidiana kwenye shida na raha. Mambo yangu ya siri sijawai kuyasikia kwa mtu yoyote. Ninampenda sana ninamwomba mungu azaidi kumbariki na kumpa umri mrefu.

Mimi ninapendelea sana kusoma. hUwa ninapenda sana kusoma vitabu. Kusoma kumenifanya ni jenge kujiamini na ujasiri na kueza kuongea mbele za watu na watu wakasikiliza mawazo yangu. Vile vile hata kuandika napenda. Lakini kusoma ninapenda zaidi.

Msimu wa mwaka ninaoupenda zaidi ni msimu wa siku kuu. Msimu wa siku kuu ni mzuri kwa sababu kuna kuwa hakuna kazi nyingi, watu wengi wanakuwa wameenda likizo. Na pia ni msimu mzuri wakuwa na familia. Hivyo inanifanya ni upende msimu huo kwa kuwa ninapata kubadilishana mawazo na ndugu jamaa na marafiki.

Mimi huwa nashughulikia makosa kazini kwanza huwa najishusha na kuwa mtulivu na pia nakubali makosa yangu naomba msamaha kwa dhati na pia huwa nakubali kuelekezwa na kutafuta suluhu ili suala hilo lisijirudie tena huwa hiyo changamoto kwangu inakua fursa.

Ndiyo, mimi ninapenda kusoma maoni mtandaoni. Hasa kwenye mitandao ya kijamii ambayo kuna wauzaji wanaouza bidhaa mbalimbali. Kusoma maoni kunaniwezesha kuona mrejesho kuhusu bidhaa hizo na jinsi ambavyo zimewasaidia waliozitumia. Hivyo inanisaidia sana kufanya uchaguzi wa bidhaa.

Huwa ninaenda mahali pa ibada maramoja kwa wiki. Ambayo ni siku ya jumapili ndio siku ambayo ninapata nafasi. Huo umekua ni utaratibu wangu. Lakini marachache kama nikiwa na nafasi, nikiwahi kutoka kazini mapema, huwa napenda kuenda kwenye ibada siku ya alhamis kuabudu ekaristi takatifu.

Mimi ninapendelea mwanga wa kati. Kwa sababu, mwanga wa kati hauumizi macho. Mwanga mkali unafanya macho yaume na yatoe machozi. Pia kwenye mwanga mkali mtu huwezi kuona kitu kwa urahisi.

Kumbukumbu nzuri ambayo ninayo ya utotoni ni kufundishwa kupika na marehemu mama yangu. Nakumbuka nikiwa na umri wa miaka mitano tulikuwa tunapika wote jikoni. Na nilipofika darasa la pili, mama aliniambia nimpikie baba yangu chakula cha mchana. Nilisonga ugali. Baba yangu alifurahi sana na chakula kilikuwa kitamu sana.

Endapo ni nakuwa na msongo wa kazi kwanza na kuwa mtulivu. Pili huwa na mwambia mkuu wangu wa kazi kwamba siwezi kupokea kazi nyingine mpaka niimalize kazi alionipa. Tatu huwa napenda kuwasiliana. Kama kazi ni, ninachanga moto yoyote, ninajaribu kuongea na wafanya kazi we nzangu ili tuweze kuweka mahusiano mazuri na kazi ziweze kufanyika kwa wakati na kwa ushirikiano.

Mimi huwa ni najikinga na jua kwanza. Huwa ni napaka mafuta ya nozuia miale ya juwa. Pili huwa sipendi kutembea wakati wa jua kali. Ninasubiri mpaka jua likuchwe ndipo nianze matembezi yangu. Lakini pale inaponilazimu kutoka kukiwa na jua kali. Huwa ninapaka mafuta ya kuzuia miale ya jua isinibabuwe ngozi yangu.

Ninapendelea kuwasiliana na watu kwa njia ya kutumia simu kuliko njia ya ana kwa ana. Huwa ninapenda kupiga simu na kuwasiliana na watu au kuandika ujumbe mfupi kupitia mtandao wa kijamii kwenye akaunti zao ambazo tunawasiliana au kupitia jumbe fupi kupitia namba yangu ya simu.

Mafanikio binafsi ninyothamini kazini kwamba ni kupewa miradi na kuiongoza pale ninapofanikiwa huwa bosi anafurahi na ninaweza ni kaminiwa kupewa kazi nyingine. Pia mafanikio mengine ni kuweza kutunza mali za mwajiri. Hii inanisaidia kuzidi kuaminiwa. Na mafanikio mengine ni kuwa na maadili mazuri. Ukiwa na maadili mazuri kazini, unazidi kuongeza thamani yako katika kazi na kuheshimika.

Mimi hua ninatumia kompyuta zaidi kwa ajili ya kuchapa nyaraka. Na pia ninatumia kwa ajili ya kusomea. Pia ninatumia kompyuta kwa ajili ya kuhifadhi nyaraka zangu. Hii inanisaidia kupata kumbukumbu ambazo zitadumu kwa muda mrefu.

Ndiyo, mimi ninapenda kufanya kazi nyumbani. Kwa sababu, nyumbani kwangu kuna utulivu na pia wifi inafanya kazi vizuri. Hivyo inanirahisishia kufanya kazi. Na hata pale ninapohitaji kupumzika, ni rahisi nipumzike na pia nipate nguvu na kurudi kufanya kazi kwa wepesi na haraka.

Ninakumbuka mwalimu wangu wa shule ambae mwalimu mkuu alikuwa mwalimu mkuu wa shule ya sekondari Dakawa aliitwa mwalimu teresia. Mwalimu teresia alinipenda, alikuwa anapenda tufanye kazi kwa bidii na pia alikuwa kama mzazi kwangu. Nakumbuka kipindi mama yangu alipofariki nilikuwa mnyonge sana na mwenye huzuni. Alikuwa akinifariji mara kwa mara. Alinifanya nijihisi mwenye furaha na niliweza kusoma kwa bidii na nika faulu.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari. Bahari ya hindi. Bahari ni mzuri sana, inafukwe nzuri na safi. Upepo wake ni mwanana. Nilifurai sana nilipokuwa ninatembea pembezoni mwa bahari. Huku nikila dafu. Na pia nilipanda mtumbwi na kuenda kushangaa viumbe wa baharini. Na pia, niliona bahari nilivokuwa ninaenda Zanzba kutokea Dar es Salaam. Na pia, nimewai kuona bahari nilipokuwa ninaenda kwenye kisiwa chabongoyo na mbudia. Bahari ni nzuri sana. Maji yake yanaonekana ni ya rangi ya blue. Mchanga wake hauchafui mavazi uliovaa.

Mchezaji wa mchezo ninaye mpenda mchezaji wa mchezo wa kuigiza na tamthilia ya juakali. Ninaampenda sana muigizaji anayeitwa. Luka. Muigizaji huyo amebeba historia nzuri ya kuonyesha maisha halisi ya mtu aliyeumizwa kwenye maisha, aliyeumizwa na mahusiano na pia na umaskini. Amekuwa ni kijana asiyekata tamaa na kuendelea kupambania kombe lake ili aweze kufanikiwa kimaisha.

Mimi ninapenda kutembea katika fukwe za bahari, hasa wakati wa jioni, kwa sababu kunakuwa na upepo mzuri na hali ya hewa ya kuvutia. Hata maji huwa yanakuwa yamesha rudi, maji yaliyokupwa na kujaa. Hivyo kunakuwa na hali ya hewa ya kupendeza na matembezi yanakuwa ni mazuri sana yananipa muda wa kufikiria na kutafakari mambo yangu muhimu.

Utaratibu wangu wa asubuhi, huwa ninaamka pema sana. Huwa ninaamka saa kumi na moja alfajiri. Nikiamka, huwa ninasali. Nikisha maliza kusali na tandika kitanda. Nikimaliza kutandika kitanda, ninaenda kuchemsha maji ya moto ambayo nayachanganya na manjano, tangawizi na mbegu za chia pamoja na limau. Ninakunywa kikombe kimoja. Baada ya hapo, kama ni siku ya kazi, huwa ninajiandaa na kwenda kazini. Lakini kama ni siku za wikiendi, huwa ninaamka na kuanza kufanya usafi. Nikishamaliza kusali, ninaanza kufanya usafi kama vile kufua kudeki nyumba kubadilisha mapazia. Na kabla ya kuondoka huwa nahakikisha nimeacha nyumba safi, nimefunga milango pamoja na madirisha. Asubui yangu huwa ni nzuri sana. Ninapenda sana wakati wa asubuhi kwa sababu inanionyesha njia ya siku yangu itakavyokuwa na huwa inanipa muda wakupangilia majukumu yangu na kazi zangu za siku husika.

Programu ambazo huwa ni nazitumia mara nyingi huwa ni programu za kwenye kompyuta za kuandikia inaitwa programu ya Microsoft. Programu hiyo huwa inavitu vingi vya uandishi, wa barua, jinsi, ya kuwasilisha, mada, na pia kufanya hesabu. Programu nyingine ninauitumia mara nyingi ni programu za mitandao ya kijamii. Huwa ninatumia sana WhatsApp. WhatsApp ni naitumia sana katika kutumia na jumbe, kuongea na pia kutuma picha. Pia programu nyingine ninayoitumia mara nyingi ni saa. Huwa ni naweka saa yangu vizuri na kupangilia muda. Ili nifanye jambo kwa wakati na kwa ratiba sahihi.

Juisi ya matunda ninayoipenda sana ni juisi ya tunda la nanasi. Juisi ya nanasi ni naipenda sana na nitamu sana. Huwa ninapenda kuichanganya na tangawizi pamoja na iliki. Na pia napenda kuinnywa ikiwa ya baridi. Huwa inanikosha sana moyo wangu.

Ninapendelea kitanda kizuri kwa sababu kitanda kizuri kinanifanya nilale vizuri na pia sina matatizo au ugonjwa wowote wa mgongo. Hivyo kitanda kizuri kinanifanya nilale vizuri nisiote ndoto mbaya na ninakua nina amani nilaliapo kitanda hicho.

Nikiwa na familia yangu, huwa ninapenda tukae tuzungumze. Hii inasaidia tunakuwa, tunafuraha na kubadilishana mawazo na kupanga mambo mbalimbali yanayohusu maisha yetu. Pia muda mwingine huwa tunacheza muziki pamoja na kufurahi pamoja na kupika chakula kwa pamoja na kula pamoja.

Ninajenga mahusiano na wafanyakazi wenzangu kwanza kwa kuwasiliana. Huwa tunawasiliana kwa kazi ili kujua kila mtu afanye nini na kugawana majukumu. Pia kuwekeana mipaka. Kila mmoja inabidi ajue mipaka yake ili tusiweze kuibua migogoro isio na maana. Na pia kufanya kazi kwa umoja kwa kushirikiana.

Ndio, mimi ninapenda sana kula samaki. Hasa samaki wa maji chumvi. Samaki hao ni watamu sana. Kama vile kibua, samaki changu na jodari. Samaki wa majichumvi ni wazuri sana. Hao ni samaki wa bahari. Vile vile ninapenda samaki waziwani. Kama vile sato na sangara. Sangara wanaminofu mingi. Hivyo ni wazuri sana ukiwachemisha na kunywea supu.

Jukumu ninalolipenda zaidi ni jukumu la usimamizi. Mimi huwa ninapenda kusimamia kama vile kusimamia miradi, kusimamia watoto, kusimamia wafanya kazi wengine. Hii inaniwezeshea kuwa na uwezo mkubwa wakuwa kiongozi bora. Mimi ninapenda sana kuwa kiongozi. Hivyo, ninaweza kuwasimamia wenzangu, inanijengea uwezo na ujasiri wakua kiongozi mzuri ambaye ninaweza kuwasikiliza na kuongoza wananchi.

Wakati wa baridi, huwa ni navaa nguo nzito ili nisihisi baridi. Na pia huwa ni nachukua jiko lamkaa na kuliwasha na kueka moto mdogo sebuleni. Hii inasaidia kuleta joto ndani ya nyumba. Na pia wakati wa baridi, sipendi kutembea nje kama sina sababu ya msingi na inayonifanya nitoke nje. Pia wakati wa baridi kali ninapenda kunywa wa chai ya rangi. Pia ninapenda kulala na kusoma vitabu wakati wa baridi.

Timu ya michezo ninayo fuatilia ni timu ya Tanzania inayoitwa Simba Sports Club. Na pia timu ya mchezo nayoifatilia nyingine ni Manchester United ya uingereza. Zote hizo ni timu za mpira wa miguu.

Ninapenda kuvaa nguo ambazo hazinionyeshi maungo yangu. Nguo hizo ni nguo ambazo hazinibani. Pia ziwe zimetengenezwa kwa kutumia pamba. Kwa sababu, pamba inapitisha hewa vizuri. Huwa nikivaa nguo za pamba, sijisikii kuwashwa mwili.

Ni napenda mikutano inayohusu biashara na uwekezaji. Pia, ni napenda mikutano inayohusu teknolojia. Kwa sababu, katika mikutano hiyo, ni najifunza jinsi ya kuekeza na kuongeza kipato changu. Na pia, mikutano ya kiteknolojia inafundisha matumizi ya kiteknolojia ilikuendana na ulimwengu wakidigiti.

Mfanyabiashara bora kwangu mimi namwona anaitwa William Kimaro. Mfanyabiashara ambaye ni mtanzania anajishughulisha na ujenzi. Ana makampuni ya ujenzi, anauza seluji na vifaa vyote ya ujenzi. Kampuni yake inaitwa Starlink. Ninampenda na kumfuatilia mfanyabiashara huyu kwa sababu kwanza kitaaluma ni mwanasheria. Anasema katika mahojiano aliyofanya na vipindi mbalimbali vya televisheni na redio alikuwa anapenda sana biashara. Ndipo alipoamua kuacha sheria na kuamua kufanya biashara. Nimejifunza kwake kwamba mtu unaweza ukabadilisha kitu ambacho umesoma na kuwa na taaluma nyingine. Na anafanya biyashara vizuri sana. Hafsa nchini Tanzania, Kenya, Uganda, yaani kiujumla ni nchi za Afrika mashariki na kati.

Ninapendelea mahali pa kimya. Kwa sababu mahali pa kimya panakuwa na utulivu mzuri ambao unanifanya niweze kufikiria mambo kwa usahihi na pia ninaweza kupumzika na pia ninaweza hata kusoma vitabu.

Ninapanga kazi zangu kwa kuzipa vipa umbele kazi zenyeuharaka na dharula. Uwa ninazifanya kwanza, ndipo ninafanya kazi nyingine. Na pia, kama nina kazi nyingi, uwa sikubali kupokea kazi nyingine, mpaka kazi nilizopewa, nizimalize. Hii inanisaidia kuongeza ufanisi kwenye kufanya kazi.

Kula ni nachopenda kula jioni ni mchemsho, wa ndizi na samaki. Napenda chakula hichi kwa sababu sio chakula kizito ambacho kita nifanya ni siweze kulala vizuri. Nikichemsha ndizi na samaki huwa ninafurahi sana na ninafurahi kula chakula hicho.

Timu ya mpira wa miguu ninayoipenda inaitwa Simba Sports Club. Ni timu ya Tanzania. Timu hii nilianza kuifatilia toka nikiwa mtoto mdogo. Kwa sababu niliona wazazi wangu wana ifatilia. Hivyo nimekuwa nikitazama. Pia huwa baba alikuwa ananipeleka uwanjani kuangalia mpira. Nakumbuka timu hiyo ili nishangaza iliposhinda magoli matano dhidi ya timu ya mtibu wa sukari. Nilifurahi sana huwa ninajihisi vizuri timu yangu inaposhinda.

Ndiyo, nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki. Tamasha la mwisho ni iloenda la muziki ni tamasha la muziki linaloitwa sauti za busara. Huwa tamasha hilo linashirikisha wasanii mbalimbali wa Afrika mashariki na kati. Huwa wanapiga nyimbo nzuri sana ambazo zinafurahisha.

Ninapendelea shati. Ninapenda kuvaa shati kwa sababu shati ninaweza kulivaa na vitu vingi na nikawa na muonekano mzuri. Kwa mfano, shati ninalivaa kwenye suti, pia shati ninalivaa na sketi au na suruali.

Ninapenda kula wali, hasa nyakati za usiku. Lakini pia huwa ninapenda kula wali mchana. Ugali ninakula na mboga ya dagaa au na nyama ya kuchoma. Ndiyo, ninaona furaha ninapokula mlohuo.

Mafunzo ninayopenda kuyapata kazini ni mafunzo ambayo yana niongezea ujuzi wa kufanya kazi. Kama vile mafunzo ya kiteknolojia, pia na mafunzo yanayozungumzia jinsi ya utunzaji wa nyaraka pamoja na uandishi na kutunza ushaidi.

Ninapenda filamu za kuchekesha. Filamu za ucheshi huwa ni nzuri sana zina nifanya nipunguze mawazo na kufurahi pia. Filamu hizo zinaleta ujumbe kwa njia ya uchekeshaji. Hivyo zina kuwa nzuri sana na zinaweza kutazamwa na watu warika zote.

Ndio mimi napenda sana kuimba. Ingawaje sina sauti ya uimbaji kama waimbaji wakubwa kama Beyoncé. Lakini ninapenda kuimba nyimbo za dini. Na pia napenda kuimba ngoma za asili na pia ninapenda kuimba nyimbo za bongo fleva.

Ninapenda kusoma habari mtandaoni. Kwa sababu kusoma habari mtandaoni ni rahisi pale tu ninapokuwa na kifaa chochote cha kielektroniki kama vile simu au kompyuta. Hii inanisaidia kusoma mda wowote bila kutafuta magazeti ambayo ni makubwa na yako katika mfumo wa karatasi. Lakini kusoma habari mtandaoni kwanza ni rahisi kusoma na pia ni rahisi katika utunzaji.

Wakati wa jua kali huwa ninapenda kuvaa mavazi ambayo yananipa hewa, hasa mavazi yaliotengenezwa kwa pamba. Na pia wakati wa jua kali ninapenda kunywa juisi ya baridi.

Uzoefu ambao wakushangaza nilio wahi kuupata ni uzoefu wakutumia mtandao. Kwa sababu kwenye mtandao kuna vitu vingi. Hivyo, ni vizuri kuwa ukitembelea mtandao ya kijamii. Kama vile, kuingiza pesa kupata kipato kupitia njia ya mtandao. Huu uzoefu ni wakushangaza sana. Kwa sababu watu wengi wanaamini ili mtu afanye kazi ni lazima amke asubui na aende kazini. Lakini pia unaweza ukapata kipato kupitia mtandao.

Ninapenda kuenda madukani siku za wikendi. Pia ninapenda kuenda madukani msimu wa siku kuu. Siku za wikendi ni nzuri kwa sababu ninakuwa siendi kazini. Hivyo ninapangilia muda wangu na kwenda madukani kufanya manunuzi. Na pia msimu wa siku kuu kunakuwa kuna punguzo la bei za bidhaa.

Nina wakaribisha wafanyi kazi wapya kwa ukarimu, kwa kuwapa maelekezo ya kufanya na yapi ya kutofanya, kwa kuwafundisha kazi na pia kuwa kama kiongozi kwao. Na pia huwa ninapenda kuwaskiliza maoni yao na kuwapa ushauri, ili wajisikie wanafanya kazi mahali pazuri.

Mimi utaratibu wangu ni wa chai. Ninapenda sana kunywa chai. Chai huwa ninakunywa wakati wowote. Huwa ninakunywa asubui au mchana au jioni. Vitu ninavyoweka katika chai kwanza ni majani ya chai, pili mchai chai, tatu iliki, nne tangawizi, tano mdalasini, sita karafuu. Pia ninaweka asali kijiko kimoja. Ninapenda kunywa chai nikiwa nyumbani na pia nikiwa ofisini. Huwa sijihisi vizuri ambapo ninakuwa sijanywa chai. Nikinywa chai ninakuwa mtu mwenye furaha na akili yangu inaweza kufanya kazi vizuri.

Ndiyo, mimi ninapenda kununua vitu mtandaoni. Kununua vitu mtandaoni kuna nirahisishia kununua vitu vingi kutoka wauzaji tofauti tofauti. Huwa ninanunua sana vitu kupitia programu ya Alibaba pamoja na programu ya Aliexpress. Hii inanisaidia kupata vitu vingi katika programu moja. Huwa ninanunua sana mavazi.

Mimi huwa ninajihisi vizuri ambapo ninawasilisha mada fulani sababu huwa ninajiandaa kabla ya kutoa wasilisho na pia ninaangalia wasilisho hilo ninaliwasilisha kwa jamii gani hivyo ninajihisi vizuri kwa sababu inanijengea ujasiri na uwezo wa kuzungumza mbele za watu.

Ninakunywa maji lita mbili hadi tatu kwa siku. Kwa sababu maji ni uhai. Na pia nikinywa maji huwa ninajisikia vizuri na kichwa kinaacha kuuma. Mimi ninapenda sana kunywa maji.

Ninatumia muda wangu wa bure kusoma vitu katika mtandao. Kwa sababu ninapokuwa ninasoma vitu mtandaoni ninaweza kupata kujua vitu vingi zaidi. Hivyo basi, muda ambao ni wabure kwangu ninautumia kujifunza vitu vingine kupitia teknolojia.

Ili kuyalinda mazingira yangu kwanza huwa ninafanya usafi. Huwa ninalima na kufyeka majani. Hii inasaidia kuweka mazingira safi na kuondoa wadudu ambao wanaweza wakanidhuru. Pia huwa ninachoma taka. Huwa nina choma taka kwa makundi. Taka za chakula huwa nampa jirani kwa sababu ana mifugo. Nataka kama makaratasi huwa ninazichoma. Pia situmii mifuko ya plastiki. Hii inanirahisishia kutunza mazingira.

Ninasherehekea mafanikio ya timu kwanza kwa kutoa pongezi hadharani ili watu waweze kutambua mchango wetu. Pia zawadi zinazoonekana kama vile vitabu vya kuandikia, vikombe, kalamu na mavazi. Pia ninasherehekea mafanikio ya timu kwa kuandaa karamu na huwa tunakula pamoja.

Supu ni chakula ambacho kinapendwa sana na wakaazi wa Afrika mashariki, hususan waTanzania. Supu ni nzuri sana, kwa sababu haina vitu vingi wala viungo vingi. Kuna supu ya kuku, supu ya samaki, supu ya nyama ya ngombe, supu ya nyama ya mbuzi, supu ya utumbo, supu ni tamu sana. Supu inaweza ikawekwa ndizi au ikawekwa viazi. Unapokunywa supu unapata virutubisho vingi kwa sababu mapishi ya supu hayaitaji vitu vingi. Ninaweza kupika supu kwa kufanya haya yafuatayo. Nikihitaji kupika supu ya nyama ya kuku kwanza nitamuandaa kuku wangu, nitamnyoa manyoya, nitamkatakata vipande kulingana na idadi ninayohitaji. Baada ya hapo, nitamuosha kuku wangu vizuri na kueka chumvi pamoja na limau na tangawizi. Baada ya hapo, nitaweka maji mengi sana ambayo yanazidi wingi wa kuku katika sufuria. Nikimaliza hapo, nitawasha jiko na kubandika sufuria ya supu jikoni. Inategemea ni aina gani ya kuku. Kama ni kuku wa kienyeji, huwa anatumia muda mrefu sana kuiva. Pale kuku itakapoiva, nitaandaa viungo vyangu ambavyo ni vya kawaida vinavyoleta ladha kwenye chakula changu cha supu. Huwa ninaweka vitunguu maji vitatu, pili ninaweka karoti moja, na tatu huwa ninaweka hoho moja. Nikishaweka vitu hivyo huwa nimevikatakata katika vipande vidogo vidogo nachukua pia na viazi mviringo kulingana na idadi ya watu wangu nagawa kwa nusu yake. Kama nikiwa nina watu, watano, basi nitachukua viazi vitatu, ndiyo niviweke katika supu. Na pia nitachukua na ndizi za kupika tatu. Na zenyewe nitaziweka katika mchanganyiko huo. Baada ya hapo nitafunika kwa muda wa dakika kumi mpaka kumi na tano nitaweka chumvi kidogo na ndimu ama limau. Baada ya hapo, supu yangu inakua tayari kwa kulinywewa. Supu inafaa kuliwa pamoja na chapati. Ukinywa supu na chapati huwa unajisikia vizuri sana. Supu inafaa kunywewa wakati wawote. Hasa wakati wa asubuhi na jioni. Pia kwa wanywaji wa pombe wanapenda sana kutumia supu kwa sababu wanasema supu inafanya pombe iwahi kuisha mwilini. Unapokunywa supu unapata virutubisho vingi kwa sababu supu inakua ni tamu ina mchuzi mzuri na viungo mbali mbali. Supu mzuri huwa ni lazima ipikwe vizuri. Na pia ninapenda supu ya mimea hasa supu ya boga. Supu ya boga ni tamu sana. Mimi huwa ninapenda kutengeneza supu ya boga siku za wikiendi. Supu yangu huwa ninaiandaa kwa kukatakata maboga ambayo tayari nimeyamenya vizuri. Huwa naya chemsha kwa maji ambayo yamezidi uwingi wa maboga. Maboga hayo nitayabandika jikoni kwa kueka chumvi na kuyafunika kwa muda wa dakika kumi na tano. Baada ya hapo, nitatoa maboga yangu na kuweka mafuta kidogo, pamoja na kitunguu maji. Nitatoa mchanganyiko wangu huo na kuusaga nikichanganya na maji kidogo pamoja na maziwa. Nitaweka na chumvi kidogo. Hapo itakuwa supu ya maboga imekamilika. Supi ya boga ni tamu sana na ina virutubisho vingi sana. Supi ya boga inafaa sana kwa watoto kwa sababu watoto wanaitaji kuwa na vitamini na kupata virutubisho vingi. Supu ya boga ni nzuri sana kwa sababu inakuwa ina kama ladha mbili ya chumvi kidogo na sukari kidogo. Hivyo inafaa kunywewa wakati wa asubuhi na pia inafaa kunywewa wakati wa jioni.

Ndogo hutumika kumaanisha kitu ambacho kina thamani ndogo, kitu ambacho hakina uwezo mkubwa, kina uwezo wa wastani. Pia inatumika kumaanisha idadi ndogo. Hivyo ndogo hiyo neno linaweza kutumika ukimaanisha kwamba kama chakula ni kidogo. Ukimaanisha kwamba chakula hakitoshi. Pia ndogo unaweza kutumia kama unazungumzia ujazo. Kwa mfano, chakula hichi ni kidogo. Maji haya ni madogo. Hii inamaanisha kwamba maji hayo ni madogo kuliko maji mengine ambayo yana ujazo mwingi. Ndogo pia inatumika kuonyesha thamani ya vitu. Kwa mfano, kama unanunua baiskeli kwa shilingi hamsini, halafu kuna gari inauzwa kwa shilingi milioni mia tano. Kwa hiyo, baiskeli ina thamani ndogo kuliko gari. Hivyo ndogo inatumika kuonyesha vitu ambavyo vina uwezo mdogo au vina umbo dogo. Hii iko pia kwa wanyama, kwa mimea, pamoja na vifaa mbali mbali.

Mkahawa ni eneo ambalo vinywaji na chakula huuzwa kwa watu kwa ajili ya matumizi ya papo hapo. Mkahawa kwa jina lingine unaitwa mugahawa. Sehemu hii huandaa chakula. Huwa kinauzwa kuanzia asubuhi hadi jioni. Milo yote mitatu. Mazingira yake pia, mteja anaweza akala chakula hapo hapo au akaomba aondoke nacho. Pia malipo yake, ukishakula chakula ndipo unafanya malipo. Mgahawa unachukua idadi ndogo ya watu ukilinganisha na hoteli. Lakini ni rahisi kupata chakula kwa sababu chakula kinakuwa tayari kimepikwa. Kwenye mkahawa, huwa wanapika vyakula vya aina mbalimbali kutokana na muda na mazingira husika. Mteja hufika katika mkahawa na kuanza kuangalia menyu ya chakula na kuchagua chakula anachotaka kula.

Uzalishaji ni mchakato ambao unatumika hutumia akili, pembejeo mbalimbali na ujuzi ili kuongeza na kufanya kitu kiongezeke kuliko kilivyo kuwa awali. Kwa mfano taji kazi ardhi hii hutumia kufanya uzalishaji. Kwa mfano katika ardhi mtu anaweza akalima, akilima atapata mazao. Hilo eneo litakua limezalisha. Eneo hilo alilopanda mazao kama vile mahindi yamezaa na ataenda kuyauza. Akiyauza atapata kipato. Kipato hicho kimetokana kwa sababu mtu huyo amemiliki alzi na pia amelima. Hivyo kutokana na ardhi amepata kilimo, amepata mazao na amepata fedha. Fedha hizo anaweza akazitumia katika matumizi yake mbali mbali. Kama vile kusomesha watoto, kupata matibabu na huduma zote za kijamii. Pia mtu anapopewa mtaji afanye biashara. Kwa mfano mtu anaweza kapewa shilingi milioni moja aende akanunue nguo za watoto. Anapoenda kununua nguo za watoto. Kila nguo anaweza akainunua kwa shilingi elfu kumi lakini anakwenda kuiuza kwa wateja wengine anaweza akaiuza kwa shilingi elfu thelathini. Hivyo, pesa yake itakua imejizalisha marambili kwa ile pesa aliyokuwa nayo awali. Hivyo, imetoa mbinu na mchakato wa kufanya vitu iongezeke. Ndiyo maana ya neno uzalishaji.

Kitanda ni kitu au kifaa kinachotumika na binadamu kwa ajili ya mapumziko au kulala. Kuna aina nyingi ya vitanda. Kuna vitanda vya mbao, kuna vitanda vya chuma, kuna vitanda vya kamba. Jina maarufu ya vitanda vya kamba vinaitwa teremka tukaze. Kitanda huwekwa godoro, hivyo kufanya ulale vizuri. Kitanda kinawekwa chaga ambazo zinashikilia godoro.

Ngumu ni kivumishi kinachoelezea kitu chenye kukaza, kitu imara, kitu kisicholainika au kubonyea. Kama vile, mawe, chuma, mbao, ngumu huwa inatumika pia kuelezea kitu ambacho hakijapikwa vizuri kikaiva. Kwa mfano, kama mtu amechemsha nyama halafu haijaiva vizuri, mwingine akila anaweza akasema nyama ni ngumu kwa sababu haitafuniki wala haimezeki, imeshindwa kulainika. Kwa hiyo, ngumu inatumika kuonyesha vitu ambavyo haviwezi kuvunjika kwa urahisi. Ni lazima mtu utumie nguvu. Na pia ngumu hutumika kama kivumishi kinachoelezea hali ya mtu. Kwa mfano, kama mtu hana kazi au ameshindawa kupata pesa anaweza akasema hali ni ngumu kwa sasa. Kwa sababu ameshindwa kutimiza mahitaji yake.

Aprili ni mwezi wa nne katika kalenda ya kigregori mwenye siku thelathini. Kalenda hiyo inatumika karibia ulimwenguni kote. Nchini Tanzania, Kenya, Uganda na Afrika mashariki na kati utumia kalenda hiyo. Pia kalenda hiyo ya mwezi Aprili mwezi huo siku ya kwanza ya mwezi inajulikana kama ni siku ya wajinga duniani. Watu utaniana vitu mbalimbali na venye kutisha. Nchini Tanzania, siku ya wajinga duniani tarehe moja muzi wa kwanza, unaruhusiwa kumtania mtu kitu chochote hadi saa sita mchana. Baada ya hapo, unachoweza kumtania mtu akikichukulia hatua na kikileta madhara, basi utashitakiwa kisheria. Na pia aprili ni jina linalotumiwa na watoto wa jinsia ya kike. Pia msimu wa aprili huwa ni msimu wenye mvua. Pia huwambatana na sukuku za kufufuka kwa Yesu Kristu ziitwazo pasaka.

Programu ni mchakato wa kiteknologia ambao unaweza ukaiambia kompyuta au kifaa cha kieletroniki nini kifanye ili kutatua tatizo fulani. Programu unaweza kuitengeneza kwa kuweka taarifa zako binafsi kwa kufuata msimbo katika lugha ambayo komyuta inaielewa. Pia kuna programu mbalimbali. Kuna programu za masomo. Kuna programu za kijamii. Na pia katika programu unaweza ukafanya vitu tofauti tofauti. Kama vile kuna programu za muziki. Kuna programu zinazofundisha. Programu iligunduliwa na mtu aliyeitwa Ada Lovelace ni mwanahisabati wakiingereza. Yeye ndio aliyegundua programu. Kila teknolojia lazima kuwe na programu. Programu inatusaidia katika kuweka vitu vyetu sawa katika njia ya kidigiti. Pia inasaidia kutunza kumbukumbu.

Kwa heri, maana yake ni salamu ya kuagana. Neno hili, hutumika pale watu wanapotengana. Mmoja anaondoka au na mwingine anabaki. Neno hili huwa ni salamu nzuri ya kuagana kwa amani na upendo, likimaanisha hawa watu wataonana tena. Kwaheri hutumika pale unapotaka kuondoka. Unaweza ukasema neno kwaheri pia ukaonyesha na vitendo vya kupunga mkono.

Zambarau ni rangi ambayo iko katikati ya nyekundu na blu. Zambarau ni rangi nzuri ambayo hayumizi macho. Zambarau rangi hii ilikuwa inavaliwa na wafalme miaka ya nyuma. Rangi ya zambarau huwa inaashiria hekima, ufalme, mamlaka na matamaniyo. Vile vile kuna mmea mti ambao unaitwa mzambarau. Matunda yake ukiyala yanafanana na zabibu na pia matunda hayo huwacha rangi katika mdomo ni matam sana na pia ni madogo mno kama zabibu.

Pole ni neno la kiswahili linalotumika kumfariji mtu, kumpa moyo na pia kumuonea huruma. Pale mtu anapopatwa na tatizo kama vile msiba, ugonjwa au uchovu. Pia pole utumika kuomba msamaha. Pale mtu anapopatwa na tatizo ukienda kumtembelea huwa tunasema unaenda kumpa pole. Unaweza ukabeba matunda, fedha, kitu chochote ambacho kita ambatana na neno pole. Pole humpa mtu moyo na kujiona anawatu wanaomjali katika kipindi kigumu anachokipitia. Pole pia humaanisha samahani. Pale mtu anapokosea akikuambia pole pia amemaanisha alichokifanya haja kusudia. Au ikitokea mtu amekukanyaga au amekuumiza sehemu yoyote anaweza akakwambia pole akimaanisha samahani sana amekosea. Na pia mtu akikuambia hivyo unaweza ukamjibu sawa usijali au asante ni meipokea pole yako.

Mafanikio ni ile hali ya ukamilishaji wa malengo ambayo nchi au jamii au mtu binafsi amejiekea mwenyewe atimize. Mafanikio huwa yanajulikana kama vile ni ufanisi au maendeleo mazuri. Kwa mfano, kama mtu akifungua biashara, hapo ameonyesha jambo la mafanikio. Na akiweza kufanya biashara yake kwa muda mrefu bila kufirisika atakuwa amefanikiwa. Au mwanafunzi akiwa anasoma na akafaulu hapo atakuwa ameonyesha mafanikio katika elimu yake. Na pia katika nchi kukiwa kuna miundombinu, mizuri na uchumi unaoeleweka na watu wanaendela kuhishi kwa amani na furaha hapo tunaweza kusema nchi ina mafanikio. Mafankio hutokana pale mtu anapomaliza shuguli au jambo fulani na akapata malengo yale aliyopanga kuyapata hapo tunaweza kusema mtu amefanikiwa.

Siku njema humaanisha siku yenye mafanikio, amani na yenye matukio chanya. Siku njema pia hutumika kama salamu ya kuagana. Unapomwambia mtu nakutakia siku njema ukiwa unamuaga unamaanisha unamtakia siku yenye amani, mafanikio na furaha. Pia siku njema kuna methali inayosema siku njema huonekana asubuhi. Kwamba jambo lolote jema huwa unaliona mapema kwa kuona dalili zake. Kwa mfano, kama vile mtu, akiwa anatembea barabarani. Alafu, akakutana na mtu anaemfahamu. Wakasalimiana vizuri asubuhi na wakasema tuonane jioni uwe na siku njema. Anategemea badae wataweza kukutana. Kwa sababu ameshamtakia siku yenye amani mafanikio na matokeo chanya ili jioni waweze kukutana tena.

Kawaida ni neno la kiswahili linalomanisha kutokuwa na utofauti au ubora kitu hicho kinakua ni cha wastan. Kawaida unaweza inatumika katika uiyano. Ukiywa unalinganisha kitu kama kimoja ni kizuri kingine kinaweza kikawa kinamuonekano wakawaida au uzito wakawaida. Neno hilo ufamika kama vile unapotumia ulinganisho. Au inamanisha kitu ambacho kinajirudia mara kwa mara. Kwa mfano unaweza kusema mimi ni kawaida yangu kuamuka kila siku saa kuminamoja alfajiri. Hiyo inamaana huwa imekua ni utaratibu wako wa kila siku wa hiyo hakuna utofauti. Huwa unaamka kawaida siku hizo za alfajiri.

Rasilimali watu ni uwezo, nguvu kazi, ujuzi au maarifa wanayofanya watu katika shughuli za uzalishaji kwenye biashara, makampuni, ofisi na mashirika mbali mbali. Hii inajumuisha hasa kwenye ajira mafunzo na maendeleo kwa ujumla. Pale mtu anapo wasimamia watu anakuwa msimamizi au rasilimali watu. Rasilimali watu, watu ndiyo wanakuwa wazalishaji wakuu katika biashara, katika uchumi na mashirika mbalimbali. Unapokuwa na watu wanapofanya kazi hapo umetengeneza rasilimali. Na wakizalisha unapata rasilimali pia, nyingine walizozizalisha. Kutokana na ujuzi wao na maarifa imepelekea kupata kipato na mafanikio.

Saa ngapi, hili ni neno au swali linalotumika kuulizia majira au nyakati. Pale mtu anapotaka kujua muda ni saa ngapi lazima atauliza. Sasa hivi ni saa ngapi. Akimaanisha anataka kujua muda huu ni muda upi. Labda ni saa mbili asubuhi au ni saa mbili jioni. Pia neno hili linatumika pale watu wanapopeana ahadi. Mtu anaweza akamahidi mwenzake kwamba wakutane sehemu fulani na atatoa muda wa kukutana. Ambapo atamuuliza saa ngapi tukutane. Mwenzake anamjibu kwamba tukutane saa saba mchana. Hivyo basi neno saa ngapi huonyesha majira pia huonyesha sehemu ambayo watu wanaweza kukutania kutokana na muda husika waliokubaliana.

Nyama ya ng'ombe ni chakula au mboga inayotokana na mnyama anaitwa ng'ombe. Nyama hiyo upatikana pale mnyama huyo anapochinjwa. Ngombe ni mnyama anaefugwa na binadamu na ndie mnyama anaekula majani. Nyama hiyo inaweza ikachemshwa, ikachomwa, ikakaangwa au ikaokwa. Na pia unaweza ukaisaga pia. Nyama ya ng'ombe ni nyama ambayo ni nyekundu na inaproteini nyingi. Nyama hiyo unaweza ukala na mboga nyingine yoyote. Kwa mfano unaweza ukala nyama ya ng'ombe na ugali, unaweza ukala supu ya ng'ombe na ndizi, unaweza ukala nyama ya ng'ombe iliungwa kwa mchuzi na wali. Hivyo nyama ya ngo'mbe ni tamu sana na pia inatumika kuliwa na watu wengi.

Kwa hakika ni neno lenye maana linaloelezea ukweli usiopingika jambo halisi. Na pia huonyesha msisitizo wa jambo ambalo mtu anasema kwamba jambo hili nila ukweli na sio la uongo na halina ubabaifu. Hivyo neno hili linatumika kudhibitisha taarifa fulani kwamba ni ya ukweli na ni sahihi na imetoka kwenye chanzo cha kuaminika.

Kesho inamanisha ni siku moja mbele kutoka wakati wa sasa. Yani ni mara tu baada siku ya leo. Pia kesho inatumika kama kupanga matukio ya takayo kuja. Yani matokeo yajayo. Kwa mfano mimi nimepanga kesho kwenda kanisani.

Hapana ni neno linalotumika kukanusha au kutokukubaliana na jambo fulani. Neno hili huelezea kwamba kitu fulani hukipendi. Kwa mfano, kama mtu amekuambia, tuende sehemu fulani. Kama hauko tayari kuenda, unaweza ukamuambia hapana. Siko tayari, kuenda mahali hapo. Pia, hapana utumika kukanusha. Kwa mfano, mtu anaweza akasema amekuona umepita mahali fulani. Unaweza ukamjibu hapana mimi sikupita mahali hapo.

Kiti ni kifaa cha samani ambacho kinatumika kwa ajili ya mtu kukalia. Kiti kinaweza kikawa kimetengenezwa kwa mbao, chuma au plastiki. Pia, kiti kina maana ya mtu ambaye ni kiongozi mwenye mamlaka ya juu na maamuzi yake lazima yaheshimiwe kutokana na nafasi alioko.

Sikio ni kiungo katika mwili ambacho humsaidia mtu kusikia. Masikio yanapatikana katika sehemu ya kichwa pande zote mbili. Kila binadamu ana masikio mawili. Pia sikio humaanisha kitenzi ambacho ni kuheshimu na kuabudu. Pale mtu mzima anapongea unatakiwa ukae kimia unambiwa unabidi utege sikio maana yake unatakiwa umueshimu na umsikilize nini anachosema.

Asante ni neno la kiswahili lenye maana ya shukuru au kutoa shukrani. Pale mtu anapokufanyia jambo jema, unatakiwa kumshukuru kwa kumwambia asante. Inamaanisha jambo hilo umelipokea kwa furaha na upendo. Pia asante inatumika kama jina la mtu hasa watoto wa kike.

Juakali inamaanisha ni juwa lenye joto kali. Lakini pia juakali ni neno ambalo linatumika sana na nchi ambazo zinazungumza lugha ya kiswaili kama vile Kenya na Tanzania hutumika kurejea watu ambao ni wafanya biashara wadogo wadogo wenye kipato chachini kama vile mafundi seremara, mafundi vyuma. Hii inamaanisha ni watu ambao wanafanya katika sekta isio rasmi. Pia juakali ni msemo ambao unamaanisha hali ngumu ya maisha. Pale mtu anapopitia changamoto yoyote anaweza akasema sasa hivi jua limeniwakia na hitaji kupata kivuli. Maana yake anamaanisha sasa hivi anapitia wakati mgumu anahitaji apate suluhu ya jambo hilo haraka.

Mara kwa mara ni neno la kiswahili linalomaanisha kufanyika kwa jambo mara nyingi. Huwa ni jambo ambalo inajirudia rudia mara kwa mara. Hivyo jambo hilo huonekana kufanyika kila wakati na kuonekana ni kitu cha kawaida.

Mnunuzi ni mtu ambaye anatafuta na kuchagua bithaa au vitu na kuvinunua kutoka kwa watu wengine. Jina lingine la mnunuzi ni mteja. Hivyo mnunuzi anaweza akawa ni mtu au taasisi ambayo inahitaji huduma hivyo inatafuta mtu ambaye anasambaza huduma hiyo au vitu hivyo na kuvinunua.

Ubunifu ni uwezo wa kutumia akili na kuweza kupata mawazo mapya yanayompelekea mtu kubuni mbinu au huduma au kutafuta suluhisho ambalo lilikua linasumbua jamii fulani ubunifu lazima ihusishe jambo la kipekee ubunifu lazima uonyeshe upekee wa jambo hili na jambo lililopita kitu ambacho lazima akili ya ziada ifanyike ubunifu unahitaji mtu afanye utafiti na udadisi na kusoma vitu mbalimbali ili aweze kuleta kitu cha tofauti na ambacho walichofanya watu wengine.

Mkono ni kiungo cha binadamu ambacho kinaanzia kwenye mabega hadi vidoleni. Mkono utumika kwa kazi mbalimbali kama vile kuwasiliana, kushika vitu. Mkono pia unatumika kugusana na kufanya kazi za kilimo na vile kuandika. Pia neno mkono utumika kama nahau. Una msemo wa kiswahili wa nahau unaousema mkono mrefu. Manaake, mwizi.

Samahani ni neno la kiswaili lenye maana ya kuomba msamaha, kuomba ruhusa. Kwa mfano, pale mtu anapokosea na akakubali makosa yake, huwa anatakiwa kukiri kwa kuomba msamaha. Pia, samahani uvuta utimamu wa watu. Unaweza kuanzisha mazungumzo kwa kusema samahani mtu anaweza akasima na akakusikiliza.

Folder ni karatasi nzito inayotumika kuhifadhi nyaraka mbalimbali. Folder jina jingine unaweza ukaiita File. Folder utumika kuifazi kumbu kumbu. Pia folder katika mfumo wa kidijitali inapatikana katika kompyuta. Folder inatumika kuhifadhi nyaraka kwa njia ya kielektroniki.

Ubora ni sifa au hathi au uwezo wa bidhaa au kitu au huduma kukidhi mahitaji ya watumiaji ikilinganishwa na bidhaa zingine zenye aina hiyo hiyo. Ubora inafanyika kwa kuangalia utendaji kazi wa hicho kitu pamoja na uimara wake na uthibitisho wake. Ukilinganisha na bidhaa za aina hiyo hiyo ambazo zote ziko masokoni.

Alhamis ni neno la kiswaili linalomanisha siku ya tano katika juma. Ni siku ambayo inafuata bada siku ya jumatano. Pia alhamis ni siku ya kwenda kazini ni moja katia siku tano za wiki za kwenda kazini. Juma tatu hadi juma. Watu wengi uchukulia alhamis kama siku nzuri ambayo inatakiwa ufanya mambo mengi ya maendeleo na ekima. Siku hiyo inaonekana ni siku ya baraka na enye mafanikio.

Nisaidie ni neno la kiswahili ambalo mtu analitumia kama ombi kuomba msaada au anapokuwa na uhitaji na ushirikiano kutoka kwa mtu mwingine. Nisaidie pia inaweza ikatumika kama msemo ambao unasema nisaidie nikusaidie. Hii inamaanisha pale ambapo namsaidia mtu mwenye uhitaji ikitokia siku na yeye amepata changamoto ata kusaidia pia.

Tafuta ni kitendo cha kufanya jitihada za kuona, kupata, au kugundua kitu au mtu, au kupata taarifa ya suluhisho lililojificha. Kwa mfano kama mtu akipotea unaweza ukaanza kumtafuta kwa kuanza kutoa taarifa kituo cha polisi kwenye vyombo vya habari. Hizo hatua ulizozifanya ni kitendo ambacho kimeonyesha umefanya juhudi ya kutafuta suluisho. Na pia kutafuta pia unaeza ukawa unatafuta habari au maarifa kwa kusoma vitabu kwa kufanya tafiti mbali mbali.

Programu tumizi ni programu maalumu zilizotengenezwa na kuwekwa kwenye vifaa vya kielektroniki kama vile kompyuta na simu. Programu hizi humsaidia mtumiaji kutekeleza majukumu yake ya kila siku, kama vile kuandika, kusikiliza mziki, kucheza michezo mbali mbali, kupitia programu hizo maalumu. Kwa mfano, programu inayomsaidia mtu kuandika ni Microsoft. Na pia kuna programu ambazo zinamsaidia mtu kupata taraifa kama vile mitandao ya kijamii kama Twitter na TikTok. Programu hizi ni rahisi sana kuzitumia. Kwa sababu, zinakua kwenye vifaa vya kielektroniki kama vile simu na kompyuta.

Mbili ni neno la kiswahili linalotumika kuonyesha idadi. Mbili inafuata baada ya namba moja. Ndiyo inafuata mbili. Pia mbili utumika kwenye hesabu. Utumika kuonyesha kitu zaidi ya kimoja. Pia hutumika kuonyesha watu kwa mfano mapacha. Pacha ni watu waliozaliwa kwa pamoja watu wawili.

Timu ni kikundi cha watu wawili au zaidi ambao wanakua wana lengo moja, wanashirikiana kwa pamoja ili kutekeleza lengo hilo. Lazima wawe wanategemeana. Ukiwa katika timu huwezi kufanya jambo bila kuwashirikisha wanatimu wenzako. Pia timu utumika katika michezo. Kwa mfano, mchezo wa mpira wa miguu, timu inatakiwa iwe ina watu kumi na moja. Hawa watu wote lengo lao ni kucheza mpira na washinde magoli. Ni lazima wote wawe na dhamira inayofanana ili kutekeleza lengo mahususi ambalo ni ushindi.

Benki ni taasisi ya kifedha ambayo hutunza na kupokea fedha za wananchi, pia inatoa mikopo pamoja na kuratibu miradi ya maendeleo. Benki kuu ya Tanzania hutunga sera za nchi, lakini kuna benki za biashara ambazo zinahudumia umma wote kwa ujumla. Benki pia hutoa hisa na hatifungani.

Idara ni kitengo maalumu kwenye taasisi kwenye wizara kwenye kampuni na mashirika mbalimbali. Kazi ya idara huwa inashughulikia malengo ya taasisi. Na muundo wake lazima kuwe kuna kiongozi ambaye ni mkuu wa idara. Kazi yake huwa inakuwa ina malengo mahususi. Kwa mfano, katika wizara, kunakuwa kuna idara ya rasilimali watu, kunakuwa kuna idara ya sheria. Kila idara inakuwa ina mkuu wake wa idara. Ambacho wanakuwa wana lengo moja tu la kutekeleza majukumu ya idara hiyo. Lengo la kuwa na idara ni kufanya mgawanyiko wa kazi kwenye taasisi au shirika husika. Kwa sababu ukifanya kazi kwenye idara husaidia utekelezaji wa majukumu kwa urahisi.

Fursa ni uwezo wa kutambua, kufikiri na kuona changamoto fulani inayoikabili jamii inayokuzunguka na kuitafutia ufumbuzi kwa lengo la kujipatia manufaa. Hiyo changamoto ikiwa fursa inamaanisha umeitumia changamoto kupata manufaa. Kwa mfano, kama kukiwa, kuna shida ya usafiri kipindi cha mvua kubwa na daraja likawa limevunjika. Mtu anaweza akawa akajitolea kuweka mawe chini ya daraja na akawa anawapitisha watu, watu wakipita wanatoa fedha. Hiyo ni changamoto ambayo imetokea baada ya mvua kubwa iliyoharibu miundo mbinu, lakini mtu ameona ni fursa ya kujipatia manufaa.

Habari yako ni neno la kiswaili linalotumika kumjulia mtu hali au kujua anaendele aje. Neno hili inatumika pale unapomsalimia mtu ni kama salamu ya kawaida ambayo anapewa mtu yoyote kwa rika zote. Mtu akikuambia habari yako unatakiwa uitikie salama au njema au nzuri. Kama unawasalimia watu wengi unatakiwa useme habari zenu.

September ni mwezi wa tisa katika kalenda ya kigregory yenye miezi tisa. September ni neno la kilatini. Pia September huwa kuna msimu wavuli, upande wa kaskazini na pia upande wa kusini huwa ni mwanzoni wamvua za masika. Pia September ni mwezi ambao katika sayansi unaonyesha usawa usiku na mchana.

Masoko ni mchakato unaohusisha kufanya utafiti, mchakato ili kueza kubaini, bidhaa na kuweka bei ili wauzaji waweze kujenga mahusiano imara pamoja na wateja wao. Umuhimu wa kufanya masoko ni kuwaridisha wateja kuwa wanaweza wakafanya kazi nao kwa muda mrefu. Pia kuna masoko ya kidigitali. Sasa hivi, mtu anaweza akanunua bidhaa kupitia masoko ya kidigitali ya kielektroniki. Shughuli hizo za masoko zinahusisha utafiti, kufanya uchambuzi na kufanya michakato yote ya kupanga bei, ili kuleta mahusiano mazuri kati ya wateja na wanaofanya biashara ya kuchambua masoko katika bidhaa husika na kufanya utangazaji.

Mbili ni neno la kiswahili lenye maana zaidi ya moja. Kwanza mbele huwa inamanisha mahali au upande. Pale mtu akikaa upande wa usoni unaweza ukasema yule ameketi kiti cha mbele. Pia mbele humaanisha muda au wakati ujao. Kwa mfano, unaweza ukawa na rafiki yako mnaenda mahali fulani. Kukawa kuna jambo mnataka kulizungumza. Muda ukawa unaenda. Ukamwambia rafiki yako tutajadili hili suala mbele kwa mbele. Pia mbele huonyesha uelekeo. Kwamba inatakiwa uendelee kusonga mbele na sio kurudi nyuma.

Malipo ni mchakato ambao mtu anaufanya ili kuweza kununua au kupata huduma fulani. Malipo mara nyingi yanahusisha fedha. Kwa mfano, kama unataka kwenda kusoma na inatakiwa ulipe ada, hauwezi kupata huduma mpaka ulipe ada. Ito kitendo cha kulipa ada ndicho kinaitwa malipo. Na pia malipo yako ya aina nyingi. Pia mtu anaweza akakulipa shukurani. Unaweza ukamfanyia jambo jema akushukuru. Hiyo pia ni moja ya aina ya malipo.

Fedha ni sarafu au noti inayotumika na watu katika kubadilishana bidhaa au huduma. Fedha pia ni kipimo cha mtu kuonyesha thamani ya kitu anacho kimiliki au utajiri. Pia fedha ina thamani kubwa kwa sababu katika ufanyaji wa biashara kitu wanacho kiangalia ni fedha. Kwa hiyo fedha inatumika kama kitu, cha kuonyesha, kufanya jambo fulani na kulinunuwa kwa kubadilishana. Unapohitaji huduma, unampa fedha, yeye anakupa huduma, unaostahili.

Nakupenda ni uthibitisho wa mapenzi au kujali sana hasa kwa wanafamilia, pia wanandoa. Unapo mwambia unampenda mtu, unamaanisha unamkubali jinsi alivyo pamoja na mapungufu yake, na hivyo hivyo hutamani kumbadilisha kuwa mtu mwingine. Kwamba unapenda katika shida na raha. Neno hili pia linatumika katika kuanzisha mahusiano baina ya mwanamke na mwanaume ili wajenge familia.

Jioni ni kipindi cha siku ambacho kinaanza baada ya alasiri. Jioni huwa inaanza kuanzia saa kumi mpaka jua linapozama muda wa machweo na giza linapoingia. Jioni wakati wa jioni ni muda ambao watu wengi hupenda kufanya sala na pia ni muda wa kurudi majumbani kwa watu ambao wametoka makazini.

Takwimu ni elimu inayohusisha ukusanyaji, uchambuaji, tafsiri na uwasilishaji, wa taarifa au data zinazohusu, watu, uchumi na matukio mbalimbali. Lengo kuu la kuyafanya hayo yote ili ni kufanya makadirio, kujua watu gani wanauhitaji na wafanya maamuzi sahihi kutokano na jambo usika. Takwimu huwa zinaitaji sana namba ilikuweza kujua idadi halisi.

Ununuzi ni kitendo au mchakato wa kupata bidhaa au huduma kwa kulipa fedha au kitu chenye thamani. Kwenye ununuzi lazima kuwe kuna muuzaji na mnunuzi. Hivyo kitu wanachokifanya ni wanafanya mchakato wa kufanya makabidhiano ya bidhaa hiyo kwa njia ya fedha au kitu kingine chenye thamani.

Nzuri ni kivumishi cha sifa ambacho kinamaanisha kitu kinachopendeza, kitu chenye ubora, kitu chenye kuvutia, kitu chenye sifa njema. Kwa mfano mwonekano mzuri wa nyumba au wa mtu. Nzuri pia humaanisha kitu chenye ubora na hali ya juu. Pia tabia njema ni kitu kizuri. Pia nzuri hutumika kuonyesha hali ya kuridhisha. Kama vile hali ya hewa au mtu mwenye afya njema.

Suruali ni vazi linalovaliwa kuanzia kiunoni hadi miguuni likiwa lina sehemu mbili tofauti za kupitishia miguu. Vazi hili huvaliwa na jinsia zote mbili yani wanaume kwa wanawake. Pia kuna aina mbalimbali za suruali kama vile suruali za vitambaa, suruali za vitenge na suruali za jinsi.

Faili ni kitu ambacho kinatumika kuifathi kumbu kumbu, nyaraka, picha na tarifa mbalimbali za kimaandishi. Faili inaweza ikawa katika mfumo wa makaratasi na pia faili inaweza likawa katika mfumo wa kompyuta. Hivyo katika faili moja kunaweza kukawa kuna tarifa mbalimbali ambazo zimeifadhiwa semu moja.

Kahawa ni kinywaji ambacho hakina kilevi kinaweza kikawa cha baridi au cha moto. Kahawa kinatengenezwa kutoka katika mbegu ya mti ya mkahawa au jina jingine inaitwa mbegu ya buni. Kahawa mbegu hizo hukaushwa, hukaangwa na kusagwa. Unga wake hutumika kutengenezea kinywaji hicho. Ladha ya kahawa kidogo ni chungu, lakini ni nzuri ambayo huchochea na kuupa mwili nguvu na kuondoa uchovu.

Keyboardi ni kifaa cha pembeni ya kompyuta chenye vibonye vilivyopangwa vyenye herufi, namba na alama mbalimbali. Namba hizo na herufi hutumika kuingizia data katika kompyuta ni kama funguo ya kuchapa. Kila ambacho kinahifadhiwa kwenye kompyuta lazima kiandikwe kwa kutumia keyboardi.

Usiku ni kipindi cha giza ambacho kinaanza baada ya jua kuzama, yaani kipindi cha machweo, na hadi kabla ya jua kuchomoza, yaani kipindi cha macheo. Pia muda wa usiku watu hupenda kupumzika, na huwa mwanga wa nje ni hafifu, huwa kuna giza. Pia muda wa usiku nyota na mwezi zinaonekana.

Nyeusi ni aina ya rangi ambayo haipitishi kabisa nuru. Rangi hiyo uonekana kama rangi ya makaa. Pia nyeusi inamaanisha huzuni. Pia nyeusi inamaanisha mamlaka. Rangi hiyo nguo za rangi hiyo uvaliwa na majaji, mahakimu na wachungaji. Pia nyeusi humaanisha siri au giza. Muzika.

Muda wa mwisho inamaanisha nitarehe au saa au ukomo maalum uliopangwa kukamilisha jambo au jukumu fulani. Maranyingi neno hili humaanisha kwamba usipomaliza jukumu hilo ndani ya muda uliopangwa basi unaweza ukakosa fursa hiyo. Ni lazima jambo likamilike kabla ya muda huo kuisha.

Makubaliano ni hali ya pande mbili au zaidi kufikia marithiano juu ya jambo fulani. Mara nyingi makubaliano hutumika katika mikataba au katika shuguli ambazo ni rasmi na kumaanisha ahadi iyo lazima itimie. Makubaliano huleta umoja na mkataba na muafaka.

Novemba ni mwezi wa kumi na moja katika kalenda ya kigregori. Mwezi huo huwa una siku thelathini. Pia kipindi cha mwezi novemba huwa kuna mvua za vuli. Na pia kuna mvua za masika upande wa kusini. Mwezi novemba ni mwezi ulio katikati ya mwezi oktoba na mwezi wa disemba.

Sekta ni mgawanyo wa majukumu katika kazi hasa za umma au binafsi. Hii inasaidia usimamizi na uendeshaji. Na mara nyingi, sekta huwa inalenga sana masuala ya kiuchumi. Kama vile viwanda, kilimo, pia na huduma maalum.

Mawasiliano ni njia ya kupashana habari kutoka kwa mtu mmoja kuenda kwa mtu mwingine. Mawasiliano yanaweza yakawa kwa njia ya maandishi au kwa njia ya maongezi au kwa njia ya kielektroniki. Mawasiliano yamerahisisha na yamefanya dunia kuwa kitu kimoja. Kwa mfano, mtu anaweza akawa nchini Tanzania akawasiliana na mtu aliye nchi ya ulaya na wakaweza kuwasiliana vizuri na wakaelewana na pia wanaweza wakafanya biashara au wanaweza wakaanzisha mahusiano na pia kuwa na familia au pia kujenga urafiki. Kupitia mawasiliano watu huweza kupashana habari.

Saladi ni mchanganyiko wa mboga za majani mbichi ambazo zimeandaliwa kwa kukata kata kama vile nyanya, karoti, matango. Na pia mboga hiyo huongeza kinga mwilini na vitamini. Kuna saladi ya matunda na pia kuna saladi ya mboga za majani.

Hospitali ni jengo maalum lilotengwa kwa ajili ya matibabu, uangalizi wa wagonjwa na uchunguzi. Likiwa na wataalamu wa afya kama vile madaktari, manesi na watu wataalamu wa vifatiba vya mabara. Huwa zinatoa uduma za dharula, vipimo, upasuaji na matibabu mbalimbali. Kuna hospitali za serikali na pia kuna hospitali za binafsi. Ukiwa hospitalini unaweza ukapata matibabu kwa kutumia bima ya afya au kama hauna bima unaweza ukalipa fedha taslim.

Dirisha ni uwazi unaopatikana kwenye kuta paa za majengo au magari. Ambazo urusu mwanga au hewa iweze kuingia ndani na pia unaweza kuona nje. Madirisha uwekwa vioo au wavu au vyuma.

Shati ni aina ya vazi linalovaliwa na binadamu katika sehemu ya juu ya mwili. Shati linaweza kutengenezwa kwa hariri au pamba au kitambaa. Shati linaweza likavaliwa na jinsia zote yani wakike na wakiume. Shati linaweza likavaliwa ofisini, nyumbani au katika matembezi ya kawaida.

Iko wapi ni neno ambalo linatumika kuonyesha mahali fulani au kutoa uwelekeo. Kwa mfano, mtu anaweza kusema nyumba yao ile pale. Mtu akikuuliza nyumba iko wapi unaweza ukatoa mwelekeo mzuri. Iko api inatumika kuuliza swali ambalo linahitaji ufafanuzi hasa wa uwelekeo.

Theluji ni maji yaliyoganda na kutengenezwa kuwa kama barafu kutokana na baridi kali ambalo linatakiwa kuwa nyuzi joto kwanzia sifuri kushuka chini. Pia, theluji udondoka chini ikiwa ni nyepesi, sio kama mvua ya mawe. Theluji huonekana katika bara la eshia na bara la ulaya, pia na uingereza. Theluji katika nchi za Afrika hususan kenya na Uganda, theluji hupatikana katika milima mirefu kama vile mlima Kilimanjaro na mlima Kenya.

Meza ina maana zaidi ya moja. Kwanza meza ni samani yenye bapa juu na yenye miguu mitatu au minne ambayo hutumika kuwekea vitu au kulia chakula. Pia meza ni kitendo kinachomaanisha kupitisha kitu mdomoni kama vili kumeza dawa au kumeza chakula.

Daima ni neno linalotumika kuelezea jambo lisilobadilika, yaani maana yake ni milele au siku zote au wakati wote au bila mkomo. Yaani jambo hilo huwa ni la kudumu na wakati wote kwa mfano mtu anaweza akampenda mwenzake daima.

Koti ni vazi ambalo linavaliwa katika sehemu ya juu ya mwili wa binadamu. Vazi hilo linakuwa na mikono mirefu. Pia koti linaweza kuvaliwa ili kujikinga na mvua, baridi kali, na pia wanamitindo huvaa koti kama sehemu ya kuonyesha ubunifu wao. Pia koti huonekana kama vazi rasmi la heshima kama vile koti la suti.

Manjano ni neno lenye maana zaidi ya moja. Kwanza, manjano ni rangi ya njano ambayo iko kama rangi ya jua au kiini chayai la kienyeji. Pia manjano ni kiungo ambacho kinatumika kwenye chakula. Hua kiko kama tangawizi. Pia manjano unaweza ukaisaga na kuwa unga. Inaweza kutumika kunywa kama chai ambayo husaidia kupunguza mwili na kusafisha mengenyo wa chakula. Pia manjano ni ugonjwa ambao hali yangozi na macho hubadilika rangi na kuwa ya njano kwa sababu ya kuwa na matatizo ya ini.

Mjomba ni ndugu wa kiume awe kaka au awe ndugu wa kiume kwa upande wa mama. Mjomba ana jukumu kubwa kiutamaduni kwa sababu anasimama kama mama. Kuna msemo wa kiswahili unasema mjomba ni mama. Pia mjomba ni mtu anaheshimika aliyezidiwa umri, ambaye ni mtu mzima. Akiwa na vijana, mjomba anaonekana ni mtu mwenye hekima na busara.

Usimamizi ni kitendo cha kupanga, kuandaa, kuongoza na pia kuthibiti matumizi ya rasilimali watu, fedha, mali na teknolojia ili kufikia malengo ya taasisi husika. Usimamizi hujumlisha kueka mikakati ili kutekeleza majukumu ya kiutendaji.

Jicho ni kiungo cha mwili kinachotumika kuona. Jicho ndo linalomfanya mtu aweze kuona. Jicho linakuwa limezungukwa na kope. Ambazo, kazi yake ni kulilinda jicho lisiingie uchafu. Pia, kuna mboni. Kwenye jicho, mboni huwezesha kuona. Mboni ikiharibika jicho linaweza kushindwa kupoteza uwezo wake wa kufanya kazi. Pia jicho kwa mtazamo wa kiroho ni jinsi mtu anavyoweza kutazama na kuzishinda tamaa zake za moyoni.

Nyuma ni neno linalomaanisha mahali hasa upande wa nyuma. Pia nyuma umaanisha wakati uliopita. Kwa mfano, alikuja kipindi cha nyuma. Pia nyuma ni kuunga mkono. Ukimuunga mkono, mtu kitu anachokisema inamanisha umemnyuma.

Nyumba ni jengo ambalo limejengwa kwa ajili ya kumfanya binadamu aweze kuishi. Pia jengo hilo linakuwa ni jengo la kudumu linaweza likawa limejengwa kwa kutumia mbao au kwa kutumia tofali na sementi. Pia nyumba utumika kama sehemu ya kujikinga na hatari au mazingira kama vile hali ya hewa ya jua baridi na mvua. Kuna aina za nyumba tofauti tofauti kama vile nyumba ya ghorofa, nyumba ya nyasi na pia nyumba za makuti.

Mlango ni kizuizi kinachowekwa katika nyumba ili kuzuia mtu asitoke wala kuingia. Na pia, mlango hutumika kama kizuizi cha usalama. Mtu akifunga mlango, anazuia wezi wasiingie ndani. Pia, mlango ni fumbo ambao linamaanisha mwanzo wa fursa. Katika biblia, kuna msemo unasema mtoto wa kwanza ni mlango. Mlango ni njia ya kuingia pia na kuleta mafanikio.

Hoteli ni jengo la kibiashara ambalo hutoa huduma za malazi na chakula. Pia hoteli kuna kuwa kuna vyumba vya kufanyia mikutano. Hoteli ni jengo la kibiashara. Kuna hoteli kubwa na ndogo na pia kuna hoteli za kitalii.

Chelewa ni neno lenye maana zaidi ya moja. Kwanza, chelewa humaanisha kutokufika mahali au kutokufanya jambo kwa wakati. Pili, chelewa umaanisha mfagio wa chelewa. Ufagio wa chelewa hutengenezwa kwa majani ya makuti yaliyokaushwa. Majani ya makuti ya natokana na mti wa mnazi.

Uchambuzi ni nyenzo muhimu ya kiakili ambayo inatumika sana kufanya uchunguzi wa kina juu ya jambo fulani na kulitatua na kujua ni nini jinsi ya kufanya. Pia inatumia sana katika kufanyika kwenye biyashara siyasa ili kubaini ufanisi wa mambo ya liojificha.

Julai ni mwezi wa saba katika kalenda ya kigregori yenye siku thelathini na moja. Pia julai nchini Tanzania ndio mwaka wa serikali unaanza. Bajeti ya matumizi ya sirikali hupitishwa mwezi julai na hutumika mpaka mwaka mwingine mwezi juni.

Bila shaka ni neno linalotumika kukubaliana kwa jambo fulani bila kusita. Mtu akisema kwamba bila shaka hilo neno hicho kitu anakimaanisha kwamba kina ukweli na kimetiliwa mkazo bila mashaka yoyote. Pia inatumika katika kuweka msisitizo wa jambo fulani ambalo mtu ana uhakika nalo.

Changamoto ni neno linaloelezea hali ngumu au kazi ngumu ambayo inahitajika kukamilisha jambo fulani. Kwa mfano, kama umepewa kazi ambayo unashindwa kuifanya kutokana kwa kukosekana na nyaraka fulani. Ambazo ni muhimu ili kuweza kufanya uchambuzi wa kina kulimaliza jambo hilo linakuwa ni changamoto. Pia katika kufanya mazoezi, mazoezi magumu kama vile mazoezi ya kukimbia umbali mrefu, hiyo ni changamoto ambayo unatakiwa kuishinda. Njiani utakutana na vikwazo vingi lakini changamoto unatakiwa kueza kuhikabili.

Jumatatu ni siku ya kwanza ya kazi ambayo shuguli rasmi za juma zinaanza. Jumatatu ufuata baada ya jumapili. Siku ya jumatatu ni siku ya kwanza katika wiki ambayo watu uenda kazini baada ya mapumziko ya wikiendi ya jumamosi na jumapili.

Pakua inamaana zaidi ya moja. Kwanza pakua ni kitendo cha kuhamisha data kutoka kwenye kompyuta na kupeleka sehemu nyingine. Pia pakua ni kitendo cha kuchukua chakula kutoka kwenye sahani au sufuria na kukiweka sehemu nyingine na kumpatia mtu ale.

Mafunzo ni elimu ya kiutendaji na inayotolewa ili kuboresha utendaji kazi. Elimu hii ukuza ujuzi, maarifa na taaluma katika taasisi au shirika fulani. Pia, mafunzo huleta maendeleo na kumfanya mtu anayepewa mafunzo upata uelewa na kufanya jambo hilo kazi yake kwa usahihi zaidi kuliko alivyokuwa akifanya awali.

Lengo ni nia au wazo pia ni matokeo mahususi yanayolenga kukamilisha jambo fulani ambalo mtu au kikundi cha watu au taasisi imepanga kuyafikia siku za usoni. Kama vile, mtu anaweza akawa na malengo ya kununua kiwanja mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita au ana malengo ya kusafiri mwakani elfu mbili na ishirini na saba kwenda nchi za ughaibuni.

Pakia ni neno lenye maana zaidi ya moja. Pakia inamaanisha ni kuweka vitu na kupanga katika chombo kama vile gari pale mtu anapohitaji kusafiri. Pia, pakia katika dunia ya kiteknolojia inamaanisha kupandisha data kutoka kwenye kifaa kimoja kwenda kwenye kifaa au mfumo mwingine.

Kituo ni neno linalomaanisha mahali pa kusimama, kupumzika au kufanyia shuguli fulani. Pia kituo inamaanisha makazi ambapo mtu huweka kambi. Kituo kinaweza kikawa kituo cha mabasi, kituo cha polisi, pia kituo kinaweza kikawa cha mapumziko.

Skrini ni sehemu ya mbele au uso wa mbele wa kifa cha kielektroniki kama vile, kompyuta, simu ya mkononi au runinga. Pia kifaa hicho kinatumika kama kio ambacho kinatoa taarifa kutoka kwenye mfumo wa kifaa hicho na kumfanya mtumiaji aweze kuona kitu kilichopo ndani ya kifaa hicho.

Tule ni taasisi ya elimu iliyoundwa na serikali au watu binafsi ambapo wanafunzi huenda kupata ujuzi na maarifa ambayo ya naweza yakawasaidia katika maisha yao ya baadaye. Shuleni huwa kuna kuwa na mwalimu ambaye ndiye anayetoa ujuzi huo au elimu hiyo na mwanafunzi ambaye anapatiwa elimu hiyo. Pia kunakua kuna wafanya kazi ambao wanaweza wakasaidia vitu mbalimbali shuleni hapo.

Bafu ni sehemu ya chumba kidogo kilichotengwa kwa ajili ya kuogea. Chumba hicho kinaweza kikawa na jakuzi, au beseni, au bomba la mvua, au kuoga kwa njia ya mvuke. Bafuni huwa kunatakiwa kuwe na sabuni na maji masafi ili mtu aweze kuoga.

Yai ni neno lenye maana zaidi ya moja. Kibayolojia, yai ni chakula. Huwa ina umbo la mviringo ambacho yai hilo hutagwa na ndege, watambazi na pia samaki. Pia, yai katika seli za uzazi ni seli za kike inauchanganyika na seli za kiume ili kutengeneza mimba na hadi utoto kuzaliwa. Pia katika michezo yai humanisha sifuri, yaani pale timu zikishindana ambako timu haitopata ushindi au haitopata goli hata moja inamaanisha timu hiyo imetoka na yae.

Jaketi ni vazi la mikono mirefu linalovaliwa sehemu ya juu ya mwili. Vazi hili huvaliwa na watu wa jinsia zote na warika zote. Vazi hili lengo lake kubwa ni kustiri mwili dhidi ya baridi, joto au mvua. Pia, vazi hili huwa linakuwa na vifungo au zipu au mikanda. Jaketi huvaliwa juu ya nguo nyingine kwa mfano ndani unaweza ukavaa shati ama blausi ama gauni ndipo juu unavaa jaketi.

Bibi ni mama mzazi wa mama au wa baba. Pia, nchini Kenya, neno bibi huwa wanalitumia kumaanisha mke wa mtu. Pia, bibi ni mwanamuke mtu mzima ambaye anahekima kwa sababu bibi anakuwa na umri mkubwa amesha kula chumvi nyingi.

Uwanja wa ndege ni eneo maalum lilotengwa kwa ajili ya ndege kutua, kuruka na pia kuegesha ndege. Katika uwanja wa ndege kunakua na barabara za ndege kunakuwa na minara ya kuongoza ndege pia kunakuwa na majengo ya abiria pia kunakua na vituo vya kuekea mafuta ya ndege.